Naam hilo ni swali mzuri ambalo umeliuliza. Wakati umeme unapokatika sana sana nyakati za usiku kwa kwa wakati mwingi umeme humu. Huwa unakatika wakati wa usiku wakati ambapo kuna mvua kali ama mvua kubwa na wakati umeme unapokatika. Mimi huwa nahakikisha kuwa nimewasha taa za sola ambazo. Nikonazo humu. Nilizonazo humu nyumbani kwa kuwa. Wakati umeme unapokatika hizo taa za solar huwa zinasaidia sana sana ili kuleta mwangaza humu nyumbani na pia kusaidia sana sana mtu kuendelea na mambo ambayo mtu anayoyafanya ama jambo ambalo ulilokuwa ukilifanya nyakati za usiku na hizo taa za solar sana sana husaidia kuleta mwangaza humu nyumbani na pia wakati umeme unapokatika huwa nahakikisha kuwa nimefuga kila kitu ama nahakikisha kuwa kuna usalama huko nje kwani wakati ambapo umeme unapokatika wahalifu wengi huchukulia hiyo nafasi ili kuenda kuharibu vitu vya watu ama mali ya watu ama kupora mali ya watu na kwa hivyo mimi huhakikisha kuwa nyumba yangu iko salama nakua nimefunga kila lango na mlango ili kuhakikisha kuwa kuna usalama na pia nawasha taa za solar.

Naam ilo ni swali nzuri ambalo umeliuliza. Chakula ambacho, ladha ya chakula ambayo naipenda sana sana ni ladha tamu kwani ladha tamu hupatikana katika chakula ambacho kitamu chakula tofauti tofauti kama vile, vitu kama vile asali na vitu vinginevyo ambavyo vina utamu ama vina ladha tamu na pia chakula ambacho kimepikwa na ladha tamu huwa nakipendelea sana sana lakini kwa wakati mwingi pia napenda chakula ambacho kina ladha kali. Ladha kali kama vile chakula ambacho kinachowekwa vitu kama vile ndimu ama pilipili. Sana sana husaidia mtu asiweze akasokotwa na tumbo wakati ambapo unapokula chakula na pia hiyo ladha kali huwa inasaidia usiweze uka mtu asweza ka mtu asweza ka sokoto na mapo zikula. Lakini kwa wakati mwingi ni chakula ambacho ninacho, ladha ya chakula ambayo nayopenda sana ni ladha ya utamu ama ladha tamu kwenye chakula na pia kuna ladha ingine kama ladha ya umami ambayo ni ladha inayopatikana kwa nyama iyo ni ladha ambayo watu wengi, watu wengi wanaipenda kwani watu wengi wanapenda kula nyama. Na ni ladha mbayo pia naipenda lakini kwa wakati mwingi ambayo ladha ambayo huwa naipendelea sana ni ladha tamu ambayo huwa inapatikana kwenye chakula.

Naam hilo ni swali mzuri ambalo umeliuliza jambo kuhusu rafiki wangu wa karibu ni mambo mazuri ambayo naezataka nikakueleze nina rafiki mmoja ambaye ni rafiki wa kiti cha kwanza na ni rafiki ninayedhamini kwa njia kubwa kwa ni rafiki ambaye tulipatana ama tulisoma shule kimoja shule cha msingi ambacho tulisaidiana katika masomo na pia alinisaidia ndiye aliongoza katika mtihani wetu wa mwisho wa chuo cha msingi na nilimfuata kwa ufupi ama nilimfuata nikiwa kwa nambari ya tatu na ni mtu ambaye tumesaidiana kwa muda mrefu kwani hata nikiwa katika chuo cha sekondari tulisaidiana kwa mambo mengi katika masomo na pia katika hali ya maisha na mambo ambayo tumeyafanya pamoja ni kuwa tumeenda mahali kwingi kwa pamoja tumetembelea watu wengi kwa pamoja ama kutembea mahali kwingi kwa pamoja ni jambo ambalo lilinifanya nifurahie na niimarishe urafiki wetu tangu utotoni ama tangu tukiwa chuo cha msingi na pia jambo ambalo nalipenda sana kuhusu rafiki yangu ni ama jambo ambalo linanifanya niamini rafiki yangu ni kuwa wananisaidia sana sana wakati ambapo sana sana wakati ambapo tuko chuo cha chuo kikuu huwa tunasaidiana sana sana wakati ambapo sina hela ananisaidia na hela na wakati ambapo ninapopata pia namsaidia pia wakati ambapo anaponihitaji namsaidia na ni rafiki ambaye ningependa kusema kuwa ni rafiki ambaye amesaidia maisha yangu kwa nini kupitia kwake nimejua mambo mengi sanasana kuhusu kazi tofauti tofauti za kazi tofauti tofauti kama hizi kazi kama kazi ambayo ninayoifanya kwa sasa kwa kuwa niliijua kwa kupitia.